Je, unapiga kura? Kupiga kura ni njia moja ya kutekeleza wajibu wa haki zilizo za kibinandamu zilizo katika katiba ya Kenya kipiga kula kuna faa kukue kwenye haki na bila kulazimisha na mtu yoyote na kwa kisiri. Kura yako, wewe peke yako, ndo unafa kuwa unajua uliye pigia. Hakuna mtu mwingine anafaa kukulazimisha kupiga kura ama kupigia mtu unayetaka kura. Kupiga kura ni kuzuri kwa sababu husaindia kuchagua viongozi watakao ongoza nchi ama mirandi ama kampuni. Kwa njia nzuri ilikuweza kutekeleza wajibu wao na kukuza inchi na kazi vizuri. Ni vizuri kupigia kura na si kupigia kura tu bali kuchagua viongozi wazuri watakao saindia kutekeleza wajibu na kuwapeleka mbele ili kupunguza ufisandi. Kuongeza ajira, kukuza inchi, kwa njia ya kibiashara na kupea watu manufaa bora kimaisha kwa mfano kukue na maisha mema kuweza kununua bidhaa za kutumia kila siku. Kwa hivo mimi hupiga kura na kuchagua viongozi wema. Kila mtu anafaa ajitokeze siku ya kupiga kura na atakeleze wajibu wake wakikatiba ili kuboresha maisha yake. Vile unavyo piga kura vizuri, ndivyo maisha itakuwa mema zaindi.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni kazi ya kuwatetea watu. Mimi ni wakili kimasomo. Kwa hivyo kazi yangu ni kuwatetea watu na kuhakikisha ya kwamba wamepata haki yao. Kuhakikisha ya kwamba, makampuni, serikali, watu, wamefanya country jinsi sheria inavyo wataka kufanya. Napenda sana kazi ya kotini, kuwakilisha wateja kotini na kuwatetea ili waweze kupata haki yao. Mfano wa vitu zinazo endelea kazini ni kwa mfano kama kulikuwa mmejadiliana na mtu kitu fulani, lazima akitimize. Asipo timiza, basi mtu anaweza kupelekwa kotini ili aweze kutekeleza wajibu wake. Mtu anapo fanyia mtu mwingine kosa la kisheria pia anaweza kupelekwa kotini ili sheria ikaweza kuchua mkondo wake. Mfano ya vitu zingine zinazo weza kufanya mtu afike kotini ni mahali ambapo kuna sheria ambayo imepitishwa na bunge lakini haifuatiliwi. Mtu anaweza kuenda kotini ili akaweze kupata hakikisho ya kwamba jambo hilo litatendeka. Mtu akifutwa kwa njia isio stahili kazini, anaweza peleka mwajidi wake kazini pia kwa kotini. Kama mtu pia hajalipwa malipo baada ya kazi, kama mtu amedhulumiwa kikazi, kama hajatendewa ifaavyo kisheria. Sheria ni pana sana kuna mambo mengi ambayo yanazunguka sheria. Kuunda sheria, kuenda kotini, kuwakilisha watu, kusaidia watu kuelewana kama mjafika kotini, kuunda majadiliano na mambo mengi. Kuna pia ufunzaji wa sheria katika shule vyu vikuu haswa na masomo mengine yanayo zini viyuo vikuu. Kwa hivyo mimi napenda kufanya kazi yoyote ambayo iko, ndani ya sheria.

Nyumbani kuna kazi mingi tofauti tofauti, kuna kazi ya kuosha nyumba, kufua nguo, kuosha vyombo, pika, kuosha watoto, kulisha watoto, kuosha viatu, kuanika nguo, kupanga nguo, kuenda shambani, kulima, ama kupalilia, kumwagia mimea maji, kuvuna, kupuliza dawa kutayarisha vitu vya kupika kuenda kununua vifaa vinavyohitakia kwa upishi. Kununua vifaa vinavohitajika nyumbani. Kwa hivyo nyumbani kuna kazi nyingi sana. Kwa hizo kuna zile ambazo huchosha zaidi. Kwa mfano kufua kama unafua kwa mkono. Inahitaji kuinama sana. Iyo huumiza mgongo. Na mimi sipendi iyo kazi ya kufua kwa sababu inaniumiza mgongo. Kazi pia za nyumbani za nje kwa mfano kazi ya shambani ya kulima pia inahitaji kuinama inaumiza mgongo. Tena kunajua kali inayochoma mtu. Iyo kazi pia sipendi. Kazi nyingine ya kupulizia dawa kwa mimea. Iyo inahitaji kubeba maji yenye dawa kwa mgongo maji mingi lita kama ishirini ama lita kumi na tano hiyo inachosha na hio dawa inaeza kuathiri kiafya either ukakuwa unakohoa ama ukapata homa ama inaeza kukuchoma. Kazi zingine pia kama kuvuna inahitaji mtu akuwe kwa shamba nje siku mzima, umepigwa na jua. Inakua ni kazi ngumu sana. Izo, kwa hivo, izo ndo kazi ambazo sipendi. Lakini kuna zile kazi ambazo zinafanyika kwa urahisi. Na hazichoshi mtu kama kupika. Napenda kuandaa chakula nyumbani. Kama kuna vitu mzuri za kupika naandalia wengine chakula nyumbani. Chakula kinakuwa kitamu, kupika chai, kukaa na watoto, kupanga panga manguo, unaosha nyumba, unapanga nyumba. Iyo ni kazi ambayo si ngumu sana kufanya na kwa hivyo napendelea kufanya kama hivyo.